Hapana, sijihusishi na siasa kwenye maisha yangu. Sina kitambulisho, sina chochote. Ni kwa sababi tu kuisoma basi sikuielewa vizuri I mean, kwa nini mtu engineer aumize kichwa kupiga calculation mathematics siwezi. Halafu mtu anaye make decision juu take awe mwana siasa. Mpa weza ta calculate kitu. I mean, wakiwa kwenye body of directors wanaongea. Mwana siasa atachangia nini. Lago takuwa nafata tu uwingi wabi sasa onampa mtu kiti chakufanya mamuzi magumu ala fawelewe anachokifany naafata mkumbu kwewe ni mistake. That's why nilichukia politics.